Chakula ambacho na kula maranyingi mchana ni chakula cha ugali kwa nyama. Chakula hiki ni kitamu na kenye rotuba na nitrisho ni nzuri. Hasa napenda kula nyama ya ng'ombe kwa ugali hasa wakati wa mchana. Hii hunipa nguvu ya kwendelea kufanya kazi na kupiga kazi.

Mimi huenda kutazama sinema mara mbili kila mwezi. Hii huwa jumamosi ya kwanza ya mwezi na jumamosi ya mwisho. Hii inakuanga sehemu ya kujiburudisha. Hili niweze kutuliza akili, sua bada ya siku ndefu na mawiki ambazo kazi huwa mengi. Hii huwa ni burububisho kamili kwangu na mimi hupendelea safari kizi.

Wakati wa mapumziko, mimi hujishugulisha na kucheza video katika simu, wakati muingine mimi ucheza mchezo kwenye simu na rafiki zangu. Mchezo hii, unisaidia kuburudisha akili, kutuliza akili na kunipafuraha. Wakati mungine wakati wa mapomziko, mimi uhenda kutembea na marafiki ilikupunga hewa safi hasa kwenye misitu midogo midogo. Wakati mungine, mimi huenda kutembelea marafiki, walioko mbali na familia ili kujiunga nao, ili tuweze kushirekea na kuungana kwa muda uliopita.

Mara nyingi wikendi, mimi jambo la kwanza ambacho hulifanya ni kuamka asubuhi na kufanya usafi katika chumba na nyumba yangu yote. Hii ndio sehemu muhimu haswa nikikuwa na nacho kwa akili kwamba wiki mzima, nimekua kazini, kishughulisha na mambo mengi. Mimi huchukua muda mwingi kusafisha nyumba, kuosha nguo ilio chafu, kuosha nyumba, kuosha viombo, hii inasaidia kuongeza usafi katika nyumba. Wakati wa mchana, mimi huenda kutazama mpira au kujiunga na marafiki kusherehekea kinyuaji kidogo hasa wakati wa jioni. Wakati mwingine, wakati wa wikendi, mimi huwenda kanisani ili kujifunza nyimbo ambazo tutakuwa tunaimba juma pili inayokuja. Hii hunisaidia kuchangamsha akili na hunifanya niwe tayari kwa siku ambayo itafuata.

Ndiyo, mimi mara nyingi hutumia teknolojia ya sauti hasa wakati nina kuwa nafanya shughuli zingine. Wakati huu mimi hutumia teknolojia ya sauti kupeana mawazo au instructions ili ziweze kutumika bila mimi kuwepo pale. Hii ni moja ya njia ya ubunifu ya teknolojia ambayo imenifurahisha sana hasa kwenye siku ziijazo. Imefanya kazi iwe rahisi katika maisha ya binadamu.

Ndio, mimi hupenda kuangalia nyota, hasa huleta mburudisho na hupendeza macho. Nyota hasa wakati hakuna mawingu mengi na unaweza kutazama anga bila kinga chochote. Nyota ni mojawapo ya maumbile ambayo hunifurahisha hasa mwangaza yake, ambayo yanaonekana yakitetemeka. Hii huburudisha macho na yanapendeza zaidi.

Mimi hutumia muda wa bure. Jambo la kwanza ambalo mimi hufanya ni kuketi chini na kusafisha chumba changu, nguo zangu, vyombo ambavyo mimi hutumia katika mapishi. Jambo lingile ambalo mimi hufanya ni kutazama vipindi ambavyo vinanipendeza kama vile movie na dokumentari ndogo ndogo. Wakati mwingine mimi huenda kutazama mpira na marafiki ili tukaweze kushabikia timu zetu. Hii huwa ni baadhi ya viburudisho muhimu katika maisha yangu. Wakati mwingine, mimi huenda kutembea kwa mwendo kwa safari ndogo ndogo ili nikaweze kunyorosha misuli ili mwili yangu ikaweze kwa nzuri. Wakati mwingine, mimi huenda kanisani kujumuika na wengine ili tukaweze kumuabudu mungu wakati huu. Wakati mwingine, mimi husoma vitabu ndogo ndogo na hadithi zinazoburudisha. Pia nasoma vitabu ambavyo vinanipa maarifa kuhusu mambo mingi duniani ambayo yanaendelea.

Kati wa mgogoro na mtu, mimi huwa mtu mtulivu sana huweza kutulia na kusikiliza mwenzangu nijue nikipi hasaa ambacho kinaleta mgogoro hiki. Hii hunisaidia kutuliza mwenzangu ili tukaweze kusuluhisha migogoro kwa maneno bali si kwa nguvu. Mara nyingi mimi humweleza mwenzangu wazo langu na pia na msikiliza wazo lake ili tukaweze kusaidiana kuja na suluhisho rahisi katika jambo ambalo linaleta mgogoro.

Ndio, mimi ninapenda kuvaa kofia. Kofia ni mojawapo wa mavazi ambayo mimi huzingatia kila wakati nikitoka chumbani. Hii ni kwa sababu kofia hunisaidia kukinga miale ya jua ambayo yanaweza kuumiza macho yangu. Hunisaidia kukuza vumbi. Hii ni muhimu sana. Kwa sasa, kofia ni mojawapo ya mavazi muhimu ambayo siwezi toka chumbani bila nalo.